Kwa timu yaka mpira mguu ambayo minaipenda ni liverpool. Na nimeshabikia hiyo timu kwa takriban miaka kumi na tano saizi na kipenda sana Mchezo ambao ulinishangaza ambao na wakumbuka sana ilikuwa ni mchezo wa liverpool na Barcelona ambao Liverpool ilikuwa chini kwa mabao matatu kwa nunge lakini wakaweza kuipiga comeback na wakashinda. Wakapiga comeback ya mabao nne wakashinda 4-3 na wakaeza ku qualify For the next round of Champions League ambao walienda wakashinda kikombe hicho Kilinifurahisha sana sana sana sana na mchezaji naipenda kwa timu ya Liverpool ni Mosalah. Jinzi anavyojituma, jinzi anavyofunga mabao Ameshindia Liverpool vikombe na mabao na amishinda mataji mengi sana hu hu mchezaji Mosalah na kila wakati napoiona Liverpool ikishinda huwa naifurahia na inafanya wikendi yangu ikuwe ikuwe rahisi na ikuwe ya kufuraisha sana.